Cha kwanza kabisa, ningependa kusema ya kuwa mimi napenda usingizi sana. Na kama mtu anayependa usingizi, siwezi chagua kitanda kigumu, naweza tu chagua kitanda kizuri, kwa sababu unapolalia kitanda kizuri, haupati maumivu, haupati maumivu, kama vile unapolalia kitanda kigumu, unaamka asubuhi, una maumivu shingoni, una maumivu kwenye mgongo, una maumivu kwenye mguu. So mii napendela sana kitanda kizuri kwa sababu unapolala unalala bila wasiwasi yoyote hauna wasiwasi ya kuumwa na mgongo au na shingo ama hata mkono. So kitanda ni kizuri kitanda kizuri ni ndo mimi nachopendelea kwa minajili ya kulala vizuri. Kulala usingizi ulio wa pono usingizi ambao ni mzuri. Naam.

Cha kwanza kabisa, ningependa kushukuru kwa swali hili mzuri. Um, unangoja barua pepe marangapi kwa siku. Ningependa kujibu hivi. Kwa siku unangoja barua pepe kama kumi ama kumi na tano hivi kwa sababu barua pepe ni rahisi sana kutoka kwenye simu yako ama laptop yako kwa sababu ile kitambo, watu hawakuwa na simu, hawakukuwa na mtandao. Sasa siku hizi unapata kuna simu, kuna mtandao, unaezatuma tu barua pepe kutoka kwenye nyumba yako. Unapata maramingi unaomba kazi kwenye kampuni tofauti kupitia barua pepe. Kwa siku mimi naeza pata barua pepe kama kumi na tano kwa sababu huwa naomba makazi kwenye kwenye kampuni tofauti tofauti na ili wakujulisha wanakutumia barua pepe.

Unaandaa ripoti ya kazi vipi? Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa ukiandaa ripoti ya kazi unahitaji kuwa na mpangilio mzuri na taarifa zilizo wazi. Tukianza kabisa na cha kwanza, unafaa kuelewa madhumuni ya ripoti yako. Unafaa kujiuliza kuwa ripoti hi ni ya nini maendeleo ya kazi, thatmini, mradi au mauzo. Inapelekwa kwa nani, ikuwe meneja, ikuwe ni mteja ama shirika la pili ni muundo wa ripoti ya kazi ripoti lazima ikuwe na kichwa, mfano, ripoti ya mradi lazima ripoti ikuwe na utangulizi na kwa utangulizi unafaa kueleza kifupi, lengo la ripoti yako ya tatu, maelezo ya kazi inayofanyika lazima uorodheshe kazi, ilizo ulizozifanya utaje tarehe au muda, alafu cha tatu ni ueleze mafanikio yaliopatikana. Cha nne ni changamoto zilizojitokeza. Kwenye ripoti yako unafaa kuandika changamoto, eleza matatizo yaliotokea, eleza jinsi ulivyotatua ama ulitatua aje matatizo hayo. Cha tano ni mapendekezo. Mapendekezo nini kifanyike kuboresha kazi? Unafaa kujua ni nini unafaa kufanya ndo uboreshe kazi zaidi ama una mipango gani ya hatua zinazofuata. Namu, alafu cha mwisho ni hitimisho, fupisha kwa sentensi chache. Naelewa, fupisha ripoti yako kwa sentensi chache, ndio isikuwe ripoti kubwa sana au refu sana. Namu, hivyo ndo ninavyoandaa ripoti yangu ya kazi. Asante.